Ninapenda kutembea maeneo yenye utulivu mazingira ya asili kwa sababu hunipa amani ya mawazo na kunifanya nijisikie huru zaidi. Maeneo kama barabara zisizo na kelele nyingi, sehemu zilizo na miti au karibu na makazi yenye hewa safi hunifanya nifurahie kila hatua ninayoipiga bila presha. Ninapotembea sehemu kama hizi, hupata muda wa kujitafakari, kupanga mawazo yangu na kuachilia msongo wa mawazo uliokusanyika kutokana na shughuli za kila siku. Jambo linalonifanya nijisikie mwepesi kiakili na kimwili. Zaidi ya hapo, ninapenda pia kutembea katika maeneo ya wazi kama viwanja, maeneo ya michezo au sehemu za kijamii, pale ninapohitaji kuona watu na kujihusisha kidogo na mazingira ya jamii. Kutembea katika maeneo haya, hunipa mchanganyiko wa utulivu na mawasiliano ya kijamii. Kunanifanya nijisikie mwenye furaha na kunanipa nafasi ya kufurahia mazingira tofauti huku nikijenga afya yangu kwa mwendo wa kawaida na wenye manufaa ya muda mrefu.

Tunda langu la kupendezwa ni embe kwa sababu ni timu wasilia, laini na lina ladha yenye msisimko kidogo, inayenifanya nijisikie furaha kila ninapokila. Napenda embe linaunyevu wa kutosha, linatua nguvu na hunifurahishia zaidi hasa wakati wajoto, na linaweza kuliwa pekee, kuunganishwa na mkate au kutumika kwenye juisi ya desati mbali mbali. Kila kipande cha embe kinanipa hisia na raha na kunifanya nijisike karibu na asli kwa sababu latha ni ya kipekee na haina mchanganyiko wa bandia. Zaidi ya latha embe hunipa nafasi kujifunza kuhusu haina tofautiza matunda, mbinu za kula na hata tamaduni mbali mbali zinazo husiana na matunda haya. Hii kunifanya nijisikie furaha zaidi kunipanua mtazamo wangu wa chakula na kunisukuma kujaribu mbinu mpiya za kula na kuanda embe kwa njia tofauti kwa hivyo embe si tunda tu bali ni burudani ya latha furaha na hisia na njia kujenga uzoefu wa kipekee kila ni napokila.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kuipokea, ilikuwa ni kitabu cha kipekee kilichonipa hisia ya furaha, elimu na msukumo wa kiakili. Kitabu hicho kilikuwa na maelezo ya kina, hadithi ya kuvutia na ujumbe wa msingi ambao ulinihamasisha kuboresha mtazamo wangu wa maisha na kushughulikia changamoto kwa busara. Kupokea zawadi hii, kunanifanya nijisikie kuthaminiwa kwa sababu ilinionesha kwamba mtu aliyetoa zawadi alitambua maslahi yangu, dhamani yangu ya kielimu na umuhimu wa kukua kiakili. Zaidi ya kitabu, mara nyingine pia nimepata zawadi kama vifaa vya kazi, chupa ya maji, inaweza kutumika tena, na mavazi yaliyopangwa kwa mtindo wangu. Ambayo yote yalinifurahisha na kunisaidia katika shughuli zangu za kila siku. Zawadi hizi, hufanya siku yangu kuwa maalumu, kunipa faraja ya ndani na kunikumbusha umuhimu wa kushirikiana, kutambua wenzangu na kushukuru kwa kila kitu kidogo au kikubwa ambacho napokea kutoka kwa wengine. Kwa hivyo, zawadi nzuri kwangu si tu zaadi.